Naam sana sana mimi huvaa saa yangu ambayo labda ina ujuzi wa kitaalamu hivi ni saa ya kuguza na ni saa nzuri sana ambayo niliweza kujinunulia pale kama zawadi katika mwanzo wa mwaka maanake nilikuwa nimejiahidi kwamba lazima ninge jibaiya zawadi.

Shughuli yangu ya kupendezwa pale ni kuweza kuogelea hivi mimi napendeza sana na kuenda kuogelea maanake napata kufurahia jua napata kuyafurahia maji mengi na pia napata kufurahia ushirikiano pamoja na marafiki zangu ambao sisi huenda kuogelea pamoja.

Sana sana jukumu ambalo mimi ulipenda kazini ni kufunza watu wengine hivi ninaujuzi wa kimaalumu na mimi ni hodari sana katika mambo tofauti tofauti pale kazini hivi napenda sana kuwashidikisha wenzangu tunaofanya kazi pamoja na kuwaonyesha njia ama namna ya kufanya vitu ambavyo mimi nimeiva kujua.

Naam mimi nimiwahi kuenda katika maonyesho ya sanaa pale ambapo nilienda pale kwenye jiji kuu la nairobi na nikapatana na watu ambao labda wameivia sana katika kutengeneza vitu tofauti tofauti kama vile viatu mabegi mishipi na pia wakaweza kutengeneza labda vitabu vizuri sana.

Naam mimi nimelima sana sana nikiwa katika labda pale shule ya msingi pale manake nilikuwa nakaa na nyanya yangu na alikuwa ananituma sana shambani hivi sikupenda sana kulima lakini nimeshiriki katika kulima sana.

Muda wa mwisho mimi hushugulikia kwa kueza labda kukuwa na kumbu kumbu ambazo. Labda zinanikumbusha sana kuhusu labda kitu ambacho niliweza kukifanya kwa sana. Hivi mimi hurudia hayo marejeleo na kuhakikisha kwamba sijasahau labda zile vitu muhimu.

Haa mimi napenda sana rangi ya samawati kwenye ukuta maanake mimi naona kwamba ukuta huwezi ukawa labda mweusi sana na si mweupe sana hivi stima ikiwashwa inakaa ni ukuta ambayo labda unapendeza na ni rangi ambayo labda haina mambo mengi sana hivi na furahia sana.

Kitabu ambacho nakipenda zaidi ni labda kitabu pale nilicho soma katika shule ya upili pale na ni kitabu cha kigogo hivi kitabu ni cha mjadala hivi unaona kwamba labda washirikaji wanaongea kwa njia moja kwa moja.

Study muhimu sana kwenye kazi yangu ni study ya kutengeneza na kusafisha, hivi tunatengeneza miwani na tunapata kuisafisha ili labda Wakati mteja anapokuja pale kwenye duka letu wanapata kwamba miwani yetu ni safi na imetengenezwa kwa njia inayo.

Harufu ninayopenda zaidi ni harufu ya chakula hivi nikiamka nipate kwamba labda nyanya yangu ana pika pale jikoni mimi hujisikia nzuri sana na ninafurahia ile harufu sana sana ya kitunguu ambapo kinapokarangwa na mafuta kabla ya pale mboga mboga huwa kwenda kuwekwa jikoni.

Labda kitu ambacho kinachofanya wa nifurahi sana ni kuona katika maisha yangu nimeweza kupata maende leo hivi hata kama ni kati ya jana na leo napata kwamba leo nimeweza kufanya labda hatua tofauti tofauti ambazo zita nisaindia katika siku za usoni hilo ni jambo ambalo nifurahisha.

Naam mimi navaa miwani kwa kuwa labda nina shida ya kuona mbali. Hivi macho yangu haiwezi ikafika labda kilomita mbili. Huenda ikafika kilomita moja tu lakini isifike mbili kwa maanake nitaanza kuona. Kana kwamba sioni vizuri sana ambavyo mimi ningependelea hivi nategemea miwani iweze.

Naweza kuishi ndiyo lakini itakuwa ni siku mrefu kwa manake mimi nategemea teknolojia sana Kwani hata kazi ambayo mimi hufanya kila siku kila wakati inategemea teknolojia hivo itakuwa ni siku ambayo labda si nzuri sana manake sitaweza kutekeleza majukumu.

Mimi asubuhi labda nimeweza kuamka si muda mrefu kufikia sasa na nimeweza labda kuamkia labda kutafuta mapato ambayo yataweza kunikimu labda mwezi ujao hivi nimeamka tu kueza kutekeleza majukumu ambayo nililala nikiyafikiria hivi nikaamua kwamba kabla ya jambo lingine lolote mimi nitaweza kutekeleza.

Mimi mwandishi wangu hodari ni pauline keya ambaye aliweza kukiandika kitabu cha kigogo ambacho tulisoma wakati uliopita na tulisoma katika shule upili ambapo tulisomea katika kidato cha tatu pale ambaye ni mwandishi hodari na ni mwandishi ambaye.

Wakati walikizo ni wakati mzuri sana kupumzisha mawazo. Pia mimi najiistawisha kwa kuweza kuenda kwenye bustani, kuenda kwenye mito, kuenda labda kuogelea na pia kushiriki katika mazungumzo, yenye furaha na marafiki zangu ambayo hatukuweza labda kupata na wakati tulikuwa shule.

Kitu ambacho sana sana hunifanya nicheke labda ni pale ninapopata kwamba nimeweza kufanya vitu ambazo ni vya kisarakasi sarakasi na pia napenda kuangalia sarakasi ama filamu ambazo zinafanya nicheke katika runinga yangu hivi najipata kwamba ninacheka sana nikiangalia zile filamu.

Naam, mimi napenda pwani sana kwani ni mahali ambapo labda mtu huenda kalipa, ukaenda ukapumzika bila kufikiria mambo ya kazi, bila kufikiria mambo ya watu, na pia unapata kujistarehesha kwenye akili na pia ubongo unapata labda kupata.

Mimi napenda sana sana labda mnyama anayeitwa sungura huyo ni mnyama ambaye mimi ninaweza nikamweka kama nina nafasi naeza nikamweka nyumbani pale na akaweza kuwa labda ni mnyama mwenye kunituliza hivi nikimuangalia hivi napata labda kujiburudisha na pia pale.

Mimi hutumia simu yangu sana sana katika kuangalia filamu fupi fupi. Hivi najionea filamu pale na pengine ni filamu ambavyo ambazo zimeweza labda kuchukuliwa na akili bandia zikaweza labda kuniletea furaha ama. Maanake akili bandia inatambua nini haswa kinanifanya ni.

Mziki ambao mimi upenda sana sana ni mziki wa uingereza. Napata kwamba pale msanii a meweza akasema maneno mengi wakati mmoja. Ivi napenda sana labda zile wimbo. Napia napenda labda wa sanii a mbao ni wanawake. Na wapenda sana.

Mimi nashugulikia udhaifu wangu kwa kuhakikisha kwamba nimeamka mapema, nimeweza kujifikisha kazini mapema na nimeweza labda kuwajibika, labda nikifanya makosa, mimi nahakikisha kwamba nimechukua ule mzigo na nikaweza kurekebisha makosa yangu ili niweze kuhakikisha ufanisi katika kazi.

Likizo yangu ya ndoto ni kwenda pale marekani nikifika labda kwenda new york na kuzuru pale nikaweza kushirikiana na watu nikaweza kujuana na watu wenye labda imani mpya na watu ambao labda wameweza labda kufanya mambo mengi hivi.

Haa naam nimefikiria ni pia nikaianza mimi hutengeneza sabuni kwa kuleta pamoja labda viungo tofauti tofauti ambayo hufanya mimi nikatengeneza sabuni kwa urahisi hivi naenda nanunua hizo viungo na nakuja natengeneza sabuni na napata kujiuza.

Mimi husherehekea siku yangu ya kuzaliwa na kujinunulia zawadi. Na pia kushirikiana na katika labda sherehe zangu na rafiki zangu. Hilo linanipa labda furaha sana katika moyo wangu hivi. Tukishirikiana pamoja na kueza kufanya mambo.

Naam mimi hutumia teknolojia ya sauti pale ambapo labda nikiweza kuingia kwenye kompyuta yangu na sitaki kuusikiza sana Labda naenda pale labda zinaitwa audio books ambapo kitabu kinachosomwa si lazima uweze labda ukaangalia kwenye kompyuta basi natumia tu masikio kusikiza.

Naam, nimeweza kutembelea mto ambao uko katikati ya msitu ambao ni mkubwa sana katika taifa la Kenya pale ambao unaitwa karura. Na pia kuna mto ambao labda ni mkubwa sana pale nimeweza kutembelea huyo mto. Nikaskia kwamba niko mto ambaye ameweza.

Niweza kujaribu chakula cha kigeni ambacho labda pale ni cha kinaitua enjera hivi ni chakula ambacho labda kina viungo tofauti tofauti na viungo venye nguvu sana katika chakula hivi kinanukia vizuri na ni chakula chakupendeza macho hivi hata hukikula unasikia.

Mimi mara nyingi wikendi najipata kwamba na shirikiana na familia yangu. Akawa ni katika ya wiki mimi hukua mtu wambaye labda na shugli nyingi. Hivi pale wikendi mimi ushirikiana na familia. Tunaweza kufuraiya pamoja labda tunaweza kutaniana. Na pia kushirikiana katika moja mmoja.

Naam nina kumbu kumbu tofauti tofauti za kutisha pale ambapo nilikuwa nimeangalia filamu ambayo haikuwa nzuri sana na watoto ni kiwa labda umri wangu mdogo. Hivi niliweza kuyangalia ile filamu na nikakuwa kwamba mimi ni mtoto ambaye ametatizika kimawazo. Manake asa nikienda gizani nilikuwa nasikia.

Mimi hujihisi kwamba labda ni muhimu sana tukaweza kukua na ile roho ya kungoja. Kwani vitu mingi ambavyo sisi hupata sana ni lazima uweze ukangoja. Kama wewe si mtu ambaye labda ana ustahimilifu katika kungoja hivi, utaweza labda kuwa na matatizo mengi.

Naam, nina ndege katha wa katha. Nina bata, nina kuku, nina batamzinga, na pia nina labda kasuku, nimiweza kufuga hapa nyumbani. Kwani ndege ni muhimu sana. Kuna ndege wa kutupa mayai, na kuna ndege ambae, huweza kutuburudisha pale nyumbani.

Mimi nataka kufikia kiwango ambacho sio lazima nifanye kazi kwa ajili ya pesa. Hivi nataka nikuwe mtu ambaye ana ufanisi, nikuwe mtu ambaye ana sanaa na nikuwe mtu ambaye labda ana mali. Sana hilo litaweza kunifanya kuwa niskie kana kwamba miaka yangu ya.

Naam ninapenda sana chakula kitamu ambacho kimeweza kuzingatia labda kila kone ya upishi hivi kina viungo tofauti tofauti na kinaweza kufurahisha labda mwili na pia naeza kufurahisha labda pale nikila nasikia kwamba ni chakula kizuri.

Tathmini za kazi labda pale na eza kusema kwamba ni miuno msingi malumu ambayo imeweza kuekwa pale kazi ni hili kila mtu a weze a kafuata na tukahakikisha kwamba sisi wote tunafanya jukumu juu chi ni likuweza kufuata.

Mimi nafanya mambo tofauti. Tofauti ili nikaweza kujitunza. Badala ya soda mimi na kunywa maji. Badala ya kula chakula ambacho kina mafuta mafuta mengi ambayo ya naweza yakaadhiri mwili wangu na njia ambayo kwa njia ambayo si nzuri sana. Mimi nahakikisha kwamba nala chakula ambacho labda kinaweza kuniongeza madini katika mwili.

Mfanya biashara maalum zaidi ambaye mimi huweza nikamtambua sana. Anaitwa Elon Musk. Ambaye ameweza labda kuleta mambo ama bidhaa tofauti tofauti kwenye soko. Na akaweza kukubaliwa kwa njia ambayo ni kubwa zaidi hivi. Uyo ni yeye na ambaye natambua sana.

Mimi wakati wakumsongo wa kazi naweza alabda kubuni binu mpya ya kufanya na kutekeleza majukumu pale kazini Ivi naweza labda nikakisha kwamba kila kitu ambacho kinafanyika pale ni kitu ambacho ni mwuru.

Sana sana mimi ningependa kujaribu mchezo wa long tennis. Pale napata kwamba ni mchezo ambao huniburudisha zaidi. Pia mimi nikiangalia ule mchezo na najisikia kwamba naweza enda pale na nikaweza kushiriki katika ule mchezo hivi. Ni mchezo mzuri sana ambao nashirikisha watu wawili wakiwa katika pande.

La hasha, sijaweza kufanikiwa kusafiri kwa ndege, lakini ninaazimia kwamba huu mwaka, nikiweza kupata labda pale pesa vizuri, nikaweza labda kujikimu kimaisha, na nikaweza labda kuzuru mataifa tofauti, tofauti nikitumia ndege.

Naam mimi napenda kupanda milima sana, na vile vile mimi napenda kupanda miti, sana sana hii miti, miti, ukipanda milima unapata kwamba, umeweza labda kuizuru nafsi yako ambao labda haukuwa, unajuana nayo hapo awali, hivi naona kwamba napenda kupanda.

Wakati wa jua kali mimi napenda labda pale kusafiri kwa pikipiki manake mimi nasikia kwamba ile joto ambayo inaupepo na pia jua ambayo imenimulika naskia kwamba nikiwa mtu ambaye labda amenawirishika sana kwenye nafsi. Hivi nawaomba kwamba nikipata labda.

Najihisi kwamba wasilisho ni jambo labda la maana sana katika kuhakikisha kwamba limefikisha ujumbe ambao Labda nilifaa kuufikisha kwa wakati fulani hivi wasilisho ni jambo nzuri.

Mimi hupenda kujifunza mambo mapya kwa kuweza labda kukili pale nakiingia kwenye labda mtandao natafta jambo ambalo mimi naweza kujifunza na pia kutukana na hapo naweza kujifunza hivi najifunza mimi mwenyewe na najifunza na watu ambao wameweza kuwa nahoda.

Sana sana mimi hupenda kucheza ngoma lakini kwa wakati huu sipendi kucheza ngoma nikilinganisha na wakati nilikuwa mtoto manake nikiwa mtoto nilikuwa na wakati mwingi sana wa kucheza ngoma lakini sahii nipo katika labda atasishi niko katika kazi hivi sipati muda mwingi wa kucheza.

Na mimi nilikuwa napenda kupiga picha sana wakati nilikuwa na simu ambayo ilikuwa na kamera safi na ilikuwa na kamera nzuri. Hapo kutokana na hapo niliweza kupiga picha mingi. Ambazo mimi labda hadi kwa wakati huu na weza nikaziona kwenye simu yangu. Hivi ni vizuri sana mtu kupiga picha.

Filamu yangu ambayo napenda zaidi ni vichekesho hivi ni filamu ambayo ni ya lugha ya kimombo. Na pia nikiangalia sana naweza kucheka sana na nikaweza labda kulinganisha maisha ambayo Labda muhusika wa iyo filamu wanaishi na maisha yangu na nifona kwamba labda ya napenda.

Na ninakipawa zaidi zaidi cha kuimba pale ninapoimba napata kwamba sauti yangu inakuwa inawasilisha vizuri na napata kwamba mimi ni mtu mbaye labda ana sauti nzuri sana ya kumtoa nyoka pangoni mimi ninajipata kwamba mimi ni mtu mbaye anapenda kuimba.

Mimi usherekea siku kuu sana sana na wanajami Ama wana familia wangu aMbapo tunayenda nyumbani pale Tunaweza kukianda chakula ambacho tunapenda Tunaweza kupika, tunaweza kufurayana Tunaweza labda kuja pamoja ili kueleza na labda mipango yetu na ambavyo tumeweza kuwa Labda tukifanya kazi na tukijiwasilisha katika.

Lengo la mda mrefu ni kuhakikisha kwamba nimeweza labda kupata labda cheo kini pale kazini. Ili nisiweze kubakia katika cheo kimoja wakati ama miaka nenda miaka rudi. Ivi nazingatia labda kupata cheo kipya kazini.

Sana sana mimi upenda kuangalia nyota usiku pale wakati labda ni ko peke yangu ama nina labda nashirikiana na mtu pale chenyeweza kuangalia nyota na kuzi na kujaribu kuzihesabu pale ambapo labda zinakaa vi zuri sana.

Sana sana mi hufuata matukio ya kimataifa maanake ata jana ndo nilikuwa nafuata kwa mba internal public offerings wameweza kuachilia labda pale shares kwenye kampuni ya KPC hivi labda wakila mtu anaweza akanunuwa labda kipande chake cha ile kampuni.

Mimi sana sana huhakikisha kwamba nimetokea katika mazoezi, nimeshirikiana katika mazoezi na wanatimu wangu, nimeshirikiana katika mambo ingine ambayo labda haihusu labda ule mchezo ipo nje ya ile timu. Hakikisha kwamba wanatimu nimeweza kushirikiana nao kuli.

Naam mini napenda kuendesha baiskeli sana manake nikiendesha najisikia kwamba mimi ni mtu ambaye ninaweza nikafanya hata mambo mengine zaidi. Na ni dadangu aliweza kunifunza kuendesha baiskeli, bure yeye singeweza kujua labda kuendesha baiskeli, lakini yeye mwenyewe alinishikilia akanifunza na akahakikisha kwamba najit.

Mimi sana sana napenda mazingira ambayo yamenyamaza. Manake mimi kazi yangu sana sana hua ya kufikiria hivi. Nikiwa na kelele mingi sana. Kivyangu huwenda isifanye kazi bora zaidi. Hivi na zingatia mazingira ambayo yamenyamaza. Na pia.

Anachukia mazingira ambayo labda, sii safi sana, unapata kwamba machakula yametapakaa kila mahali, unapata kwamba vyombo chafu viko, vipo kila mahali hivi, mimi sipindelei sana mazingira ambayo, yameweza kuchafuzwa hivi, nafurahia sana mazingira ambayo ni safi.

Naam, sana sana mimi upenda kuogelea wakati juu limewaka, lipo juu hivi, najisikia kwamba nipo sawa wakati naogelea, najisikia vizuri majini, na pia nasikia vizuri sana kwa kuwa nafanya mazoezi kwenye mwili wangu. Hata kama sijui kuogelea sana nafaa ni.

Naam popcorn hutengenezwa kwa labda mahindi ambayo si kama mahindi ya unga hivi napenda kukula popcorn sana sana na pia nakumbuka kwamba niliuza popcorn wakati wa umri wangu mchanga Nilikuwa na trolley pale ambayo niliweza kuuza nayo popcorn na ilikuwa ni kazi nzuri sana hivi napenda popcorn.

Ala hasha, labda kaunti naishi ambayo niliweza kuzaliwa lakini mahali nilipo zaliwa sipaishi tena maanake niliweza kuwa mtu mkubwa na nikaweza labda kutembea na kuenda kujitafutia hivi, mimi naishi mbali na mahali nilipo zaliwa.

Nahimiza ushirikiano katika timu kwa kuakikisha kwamba watu wameweza kuelewana. Hivi mambo ambayo tunafanya yawe kila mtu anachangia kipande chake. Kusiwe na watu ambao labda wameweza ustahimili sana na labda kuwaweka wengine uhoga hivi. Ni lazima kila mtu akikishe kwamba sauti yake ama nahakikisha kwamba kila mtu sauti yake imeweza kusikika.

Napenda sana Labda Ronaldo ambaye alikuwa anachezea timu ya Man U kitambo Huyu ndio mchezaji wangu hodari na ni mchezaji ambaye mimi nimeweza kumtambua sana hivi huyo ndiye mchezaji ambaye naeza sema kwamba ni wa mpira wa kandanda na ni mchezaji ambaye na.

Naam sana sana labda tukiwa na watu ambao tuliozaliwa nao ambao ni dada sangu Sizi upenda sana kushiriki katika labda video za mawasiliano Unapata kwamba pale kwenye video munapata kuzungumuza mambo tofauti tofauti Unapata kushirikia na unapata kuonana kama mjaonana kwa mdao.

Na mimi sana sana napenda mahali ambapo pana kimya maanake kelele hufanya kichwa changu kisikie ni kama kitaweza kulipuka lakini nikiwa katika kimya naweza nikatekeleza majukumu yangu kwa urahisi hivi akili yangu inaweza ikafikiria haraka napata kwamba ina manthari sawasawa ya kufanya kazi na ninaweza nikaifanya kwa.

Kampuni ya teknolojia ambayo mimi naiaminia sana ni kampuni ambayo labda inaweza ikatuletea ile netwaki. Netwaki ambayo inatusaidia katika majukumu yetu ya tiki teknolojia unapata kwamba pale kwenye teknolojia lazima ukuwe labda kuwa na.

Naam, napenda sana kununua vitu mtandaoni kwani ni rahisi sana kuvipata. Unapata kwamba si lazima uweze kusumbuka, kupoteza wakati, kupoteza pesa. Ni vyema tu ukaweza labda kuweka order yako mtandaoni na vitu ambavyo umeweza kuviagiza vitaletwa hadi mlangoni.

Wafanyi kazi wapya pia sisi tulikuwa wafanyi kazi wapya hapo awali na pia tunaweza tukawa wafanya kazi wapya hivi nivyema sana labda kukaribisha wafanya kazi wapya kwani pia wao wataweza labda kukaribisha wengine ambao watakuja hivi ni vizuri sana ukaweza labda kumuonyesha mtu kazi kama.

Ningependa kuwa na uwezo labda wa kujua mambo kabla yaweze kufanyika. Hivi kama pale naweza kuekeza pesa zangu mahali fulani, nikaweza kujua kwamba pesa yangu itaweza labda kuwa maradufu hivi. Ningependa kuwa na uwezo wa kujua mambo kabla yafanyike.

Mimi sanasana hupanga kazi kazi zangu zote kupitia rotuba yangu ambayo nimeweza labda kuiandika kwa herufi kubwa hivi wakati huu nitakuwa nafanya hili jambo. Kwa wakati mwingine nitabadilisha nianze kufanya hili jambo. Na pia ninajiwekea masaa kama.

Ningetaka kuhuzuru labda kwenye Marekani pale kukatika labda nchi tofauti tofauti lakini sana sana ningetaka kuhuzuru mjiwa pari na pia new york Nasikia kwamba ukitaka raha unaenda paris na ukitaka labda kujua mengi unaenda pale new york.

Mimi hupenda kuenda sinema kwa wakati mwingi sana manake sinema ni burudani lakini sina masaa mengi pale ya kuweza kuenda kuangalia sinema hivi nahakikisha kwamba labda mara moja kwa wiki nimeweza kupuzuru sinema na nimeweza kuenda kujiburudisha.

Masomo yangu niliweza kusoma na ninaweza labda kuzulu na kupata taji Labda mwezi unaokuja hivi ni masomo ambayo yameweza Si masomo tu ya vitabu bali nimeweza kujifunza na pia kusoma mambo mengi ya kuzingatia maisha na kila kitu.

Mimi napenda labda kuenda kuzuru na familia yangu pale ambapo tunapoenda likizo, mimi napenda sana kuenda na familia yangu Kwani ni watu ambao wana ucheshi, ni watu ambao wana upendo na ni watu ambao wana ushirikiano wa hali ya juu hivi ni watu ambao labda ningependa sana kuenda nao katika likizo.

Naamu nitaweza kupiga kura na nitaweza kumpigia kura labda kiongozi ambaye nitasikia kwamba anatufa sisi wote kama nchi na nitaweza labda kujitokeza mapema pale ili nikaweze labda kumpigia kiongozi wangu.

Mimi inasherekea mwaka mpya kwa kuweza labda kukata keki nakujihaidi mambo tofauti tofauti katika maisha yangu. Napata kujiahidi labda nitaweza kujinunulia kitu fulani, nitaweza kutimiza malengo fulani, nitaweza kujifunza labda mbinu fulani za kuhishi hivi nikianza.

Mimi hushugulikia wateja kwa kuhakikisha kwamba bidhaa ambazo wanazitaka wameweza kuzipata kwa wakati unaofaa hivi nahakikisha kwamba wateja wangu wameweza labda kushugulikiwa kwa jinzi inavyofaa unapata kwamba mteja akitaka bidhaa ataiwe saa ngapi na hakikisha kwamba nimempelekea hile bidhaa kwa ni yanakitaji.

Kila asubuhi ninapoamka nahakisha kwamba nimeweza kunywa maji kitu cha kwanza Pili ninaweza kufanya mazoezi yangu tatu ninaweza kuoga nne ninaweza labda kusali na tano ninaweza labda kuanza shuguli zangu za kila siku maanake lazima nifanye kushuguli.

Mimi huhifadhi pesa kwa kuweza kuiwekeza na kuweza kueka kwa mahali ambapo itaweza kuzaana na kunipa faida. Unapata kwamba pesa yetu sana sana watu wameanza kueka pesa mahali ambapo labda inawazalia kitu. Si lazima ukaweza kufanya kazi na ile pesa.

Kitu mimi hupenda labda kuhusu mtaa wangu ni amani. Ivi huku hawezi sikia kesi mingi kuhusu labda ukosefu wa amani ama ukosefu wa usalama, hivi napenda sana manake si kesi mingi sana utapatana nazo za unyanyasaaji ama ukosefu wa usalama.

Kila siku mimi usafisha vifaa vyangu ili kuakikisha kwa mba ni vifaa vi takua vinafanya kazi ambavyo mimi nataka vifanye kazi. Mana kezi vkikaa pale bila kuzafishwa vitapata kutu mara vipo na mambo ambayo labda siufa sana.

Mimi napenda ufanisi sana, napenda kuona kwamba jamii imeweza labda kutolewa kwa zile labda tamaduni ambazo zisizofaa. Au unapata kwamba watu wanapata kuamini watu ama vitu ambavyo labda havina maana. Hivi napenda sana kuwa na ustabili.

Mimi napenda mikutano ambayo labda tunaweza tukaongelea labda kuhusu, ufanisi na maendeleo. Vivi mimi napenda mikutano ambayo labda. Tunatumia akili za watu wengi kuleta labda kitu sahihi ama kitu sambamba. Hivo napata kwa mba tumeweza kuwa na maendeleo. Sisi wenye kwa wenye.

Kila asubuhi mimi huweza kuamuka na ninahakikisha kwamba nimeamka kwa muda unaofaa kulingana na shughuli za hiyo siku. Ninapoamka nahakikisha kwamba kitu cha kwanza nimeweza kufanya ni kunywa maji safi. Ili kuhakikisha kwamba nimeuosha labda mwili wangu na kuosha labda ile sistemu yote. Ili kuhakikisha kwamba siku yangu.

Na mimi sanasana hupenda kuzungumza kuhusu maisha na marafiki wangu. Hivi unapata kwamba ni watu ambao wameendelea labda kiakili sana na ni watu ambao wana mawazo ambayo yameweza labda kupanuka sana. Hivi mimi napenda kuongelea shughuli za maisha.

Mnyama ambaye nataka kumfuga ni mnyama ambaye anaitwa sungura. Ni mnyama ambaye ni safi, ni mnyama ambaye labda anaucheshi. Na ni mnyama ambaye ni mpole sana hivi. Na ni pia ataweza kunisaidia katika kujikimu kimaisha. Kwani ataweza kupata watoto. Na watoto wale nitaweza labda kuwapiga bei.

Haa, mimi sana sana ujikuinga kutokana na miyale ya jua kali kwa kuweza kutumia mwavuli mchana hibi, nikia na mahali na hakikicha kwa mbani na mwavuli katika begi langu hivi, nikitaka nikisikia tu jua lime nicheweza kunichoma sana najikinga kutokana na jua kutumia mwavuli.

Kitendo cha wema ambacho nimewai kufanya ni kumnunulia mtu chakula. Hata kama haikuwa ni pesa mingi, nilijisikia kwamba nimeweza kusaidia ule mtu. Hivi, hata kama alikuwa amejiweza, anaweza akajitafutia, nilisikia vizuri tu kuweza ku labda kumkili na chakula pale.

Njia ambayo mimi hutumia sana sana kupumzika njia ambayo labda naweza kuchukua kikombe changu cha kahawa na nikaweza labda kusikiza labda watu wakiwasiliana bila mimi kuchangia Hilo linanifanya kuwa labda mtu mwenye kupanuka mawazo na kuhakikisha kwamba akili yangu imeweza labda kuendelea.

Uzoefu labda pale wakushangaza nimewai kupata ni kwamba nimewai kushughudia labda uvumilivu ambao si wa hali ya chini hivi. Niliweza kuhusika katika uvumilivu ambao haukua raisi. Niliweza kubumulia mambo mengi ambao hawa hayakuwa yakiweza kufurahisha nafsi yangu.

Mimi ni mtu ambaye labda mimi huwahi sana, maana yake nikisha kuwa na labda mkutano na mtu nikisha panga mkutano na mtu mimi uhakikisha kwamba nimeweza kufika kwa wakati unaofaa, na pia napendelea sana sana mtu akiweza labda kunipa mkutano, aweze kufika katika muda unaofaa ili tuweze kuwa.

Mimi sana sana hulala kwa masaa saba ama masaa sita ama masaa nane nikienda sana maanake najua kwamba mwili unahitaji malazi. Unahitaji kumpumzika hivi natilia maanani sana wakati wangu wa kulala na nahakikisha kwamba napata usingizi wa kutosha ili mwili wangu uwe katika hadi yangu.

Haa, mimi sana sana sipendi kuvivaa vipuli maanake kazi ambayo mimi huifanya inahitaji mtu awe labda hana madoido mengi sana katika labda pale kwenye uso hivi. Ni lazima nikahakikisha kwamba sina madoido kwenye uso hivi mimi vipuli sivipendi kabisa sizivai.

Mimi sana sana hupenda kuenda madukani wakati labda ninahitaji huduma za madukani manake Siwezi nikaenda madukani na kuna kitu ambacho labda naenda kukiendea pale hivi nikishikwa labda na haja ya kununua kitu mimi ndo hujifikisha pale madukani na kuhakikisha kwamba nimeweza kuchukua bidhaa ambazo mimi nahizihitaji.

Naam mimi hushiriki sana katika kazi ya ushirikiano na wengine manake naamua kwamba kidole kimoja hakivunji chawa hivi ni kishirikiana na wezangu napata kwamba kazi imeweza kufanyika kwa ufanisi na imeweza kutimizika katika wakati unaofaa hivi napenda sana ushirikiano manake kazi ufanyika vizuri.

Naam sana sana mimi hupenda kusikiliza redio wakati labda sina sija kuwa na interneti ama pale labda siko upwenye mtandao na naakikisha kwamba ni mesikiza redio wakati labda wanapeana habari ama matukio ambao yameweza kutokea taifa ya katika nchi ya kenya.

Mafunzo ambayo ningependa sana kupata kazini ni mafunzo ambayo yataweza kuniendelesha kimaisha hili. Nipate mafundisho ambayo labda si kazi ambayo tu mimi nafanya. Lakini nipate mafunzo ambayo labda yananisaidia kueka pesa, kuekeza pesa zangu kwa mahali panapofaa.

Na mimi sana sana hupenda kula wali ukilinganisha na ugali, maanake wali ni chakula ambacho ni rahisi na labda ni kikula napata kwamba najiburudisha sana ikilinganishwa na ugali. Na pia wali ni rahisi sana kupika ukilinganisha na ugali, manake wali tu utaweza kuviikaanga viungo vyako na ukaweza labda kufunika ukangoja kiive.

Ningependa sana labda kumpa mtu mwingine ushauri wa uwekezaji wa fedha. Hivi si lazima ukaweza ukatumia pesa yako yote ambayo umepata. Hivi unaweza ukaweka pesa ingine kando. Ili ukaweza kukukolea wakati labda utapatwa na janga ambalo haukuwa umelipangia kabisa.

Na mimi napenda sana labda filamu za maigizo ama vichekesho. Manake mimi ni mtu mcheshi sana hivi. Napenda kucheka na napenda kwamba labda kuburudika sana hivi filamu za mvichekesho na michakato ya maigizo inafanya niwe mtu mwenye furaha.

Majira yangu ambayo mimi hupenda sana ni majira ya kiangazi pale ama tu masika. Hayo majira mawili labda mimi huyapenda sana, maanake wakati wa kiangazi unapata kwamba tunaweza labda tukapanda miti mingi ambayo inaweza ikahifadhi mazingira yetu. Lakini wakati wa masika pia tunaweza tukapanda labda mimea ambayo itaweza kutupa.

Wakati nina mgogoro na mtu mimi huweza kunyamaza na kujiondoa na labda kuenda kushughulika na mambo mengine ambayo yatanisaidia katika siku za usoni. Maanake migogoro na mtu huwezi labda ukamlazimisha mtu akaweza kukubaliana na wewe na huwezi lazimisha mtu awe mtu ambaye labda we unayetaka. Hivi unajitoa tu na unasahau.

Mimi napenda sana sharubati baridi ya ambapo labda kwenye majira ya kiangazi napata kwamba jua limewaka kwa wingi na joto ni jingi hivi nahitaji kinyuaji ya ambacho labda ni baridi sana ilikiweze labda kunipunguzia joto pale mwilini hivi nikiweza kunya sharubati baridi pale na jipata kujiburudika sana nikinyuaji ya ambacho mimi upea.

Wakati ninapotaka kustarehe mimi huoga kwanza na ninajitarishia labda kinywaji pale kama ni kahawa najitarishia kahawa nzuri kama ni chai naweza kujitarishia kikombe cha chai ambacho ni kizuri ambacho mimi hukipenda baada ya hayo mimi huketi na kustareheka sana sana.

Mimi sana sana hufuata labda timu ambayo ni Manchester United, ni timu ya uIngereza pale na ni timu ya mpira wa mguu pale kadanda ni timu ambayo mimi nimeishi kuifuata na pia nitaifuata labda pale labda hadi siku za usoni manake ni timu ambayo mimi.

Na mimi sana sana upenda paka labda paka ambaye ni msafi sana hivi napenda paka akilinganisha na mbwa maanake paka ni mnyama ambaye anaweza akampa labda binadamu pale upendo na kaweza labda kuka naye.

Naam katika umri wangu labda nikiwa pale kwenye shule ya chekechea niliweza kujifunza kucheza gitaa na nikajifunza tu kitu kidogo lakini nikaja kufa moyo manake kipiga labda kuicheza ile gitaa si kitu ambacho ni rahisi hivi niliweza kufa moyo lakini naweza pia jifunza kwa sasa.

Na mimi ni mtu wa kuamuka mapema maanake, mimi ulala labda mapema hile nikaweze kuanza siku ambayo inaifuata mapema hivi. Mimi ni mtu ambaye napenda kuamka mapema manake, ni kiamka na jisikia mwenye nguvu zaidi. Maradufu na ninaweza nikafanya kazi zangu, nikazi tekeleza vizuri wakati ambapo nina nguvu.

Nami napenda sana labda kuweza kusoma maoni mtandaoni maana yake mi nafurahia sana wakati watu wanapojibizana. A na labda aa kuwasiliana na kuelimishana pale. Maana yake si labda tu mambo ya maigizo pale bali unaweza labda ukasoma kitu ambacho hauku.

Naam nimeweza labda kuenda kwenye tamasha la mziki pale. Tulikuwa labda tumeenda kufanya kazi zingine. Lakini tulijipata kwenye tamasha la mziki. Ndani maanake ulikuwa iwa bamba sana ule mziki hivi. Ilibidi pia sisi tuweze kujiunga na wenye walikuwa hapo kwenye wanacheza mziki.

Makosa kazini mimi hushugulikia kwa kueza labda kubeba ule mzigo na kuhakikisha kwamba hayo makosa yameweza kumulikwa vizuri na kujulikana kina cha kosa hilo kilikuwa haswa nini. Kiini cha makosa hayo kilikuwa haswa nini ili yasiweze kujirudia pale kazini manake.

Mimi nikifurahia nikiwa nyumbani mimi hujitayarishia kahawa na labda chakula ambacho mimi nakipenda sana na kuweza kusherehekea mimi pamoja na jamii yangu na pamoja na labda ndugu zangu na nikaweza kufurahia sana maanake furaha ni kitu ambacho labda hakipatikani kwa urahisi.

Nawafahamu sana tena kwa kina sana maanake sisi huweza kusaidiana kwa jambo moja ama lingine. Kuelimishana na pia labda kushauriana kuhusu mambo tofauti tofauti. Hata kama si lazima uchukue kila shauri ambao labda unaweza ukashauriwa pia. Unaweza ukachukua mashauri mengine na yakawa ya kudumu ya kudumisha labda namna unavyo.

Naam nimeweza kumfuga kuku ambaye alikuwa yuwanitagia mayai pale na alikuwa ni mnyama ambaye nilikuwa napenda sana alikuwa ni mnyama anayeitwa ndege na alikuwa ni mnyama ambaye nilikuwa nampenda sana yule kuku manake hakuwa tu anakaa hivi manake alikuwa ananipea mayai.

Tunda langu la kupendeza labda liwe pale ndizi maanake mimi napenda ndizi sana kulimenya Napenda ndizi maanake huongeza ratuba ama virutubisho pale mwilini mwangu hivi Nikila ndizi napata kwamba afya yangu haithohofiki bali naendelea kua nzuri.

Mfereji sana sana wa TV ambao mimi ufuata ni labda habari ama matukio yenye yanaotokea kila siku katika nchi ya Kenya hivi mimi ufuata mfereji huo na kuhakikisha kwamba kila siku naweza kutazama labda pale matukio ilini.

Naam mimi hupenda sana kutembea msituni pale na nimeweza labda kuuzuru msitu ambao ni mkubwa sana katika taifa letu la Kenya ambao ni msitu karura ambao labda una mito ndani una miti mingi hivi ukizurura uko ndani unapata kwamba umeweza kuburudika na kupata.

Napenda sana sana tukihusiana kwa njia ya urafiki pale, hivi tunakutana kama marafiki mbali, si watu ambao labda hawajuwani, hivi tukiwa marafiki tunaweza tukafanya kazi kwa umoja, tukasaidiana na tukashirikiana kuhakikisha kwamba ile kazi imeweza kumalizika kwa muda unaofa.

Mimi napenda sana sana mkate ambao ni laini na unaharufu nzuri na umeweza labda kuo kwa kutumia viungo tofauti tofauti. Manake mimi spendi labda chakula ambacho kiko hakina viungo. Mimi napenda mkate ambao umeweza kuo kwa viungo tofauti tofauti.

Mimi ninapenda sana sana kahawa maanake kahawa ina nipa nguvu maradufu na inaweza labda kunisaidia katika kufanya majukumu yangu ya kila siku hivi ikilinganishwa kahawa na chai mimi ninapenda kahawa zaidi maanake kahawa ni mzuri sana.

Naam mimi napenda sana kulima bustani manake bustani ni nzuri sana linawezo ukapanda miti ukapanda mauwa ambayo mauwa yatafanya labda mazingira yawe njikupendeza sana na miti itafanya labda mazingira yawe ya hewa safi na ineza ikavuta.

Naam sana sana mimi hutumia labda simu labda nikiweza kuitisha vitu labda online pale. Hivi nikitumia simu napata kwamba ni rahisi sana kuvipata vile vitu ikilinganishwa na wakati ambao labda sikuwa na simu yangu rununu ambayo ningeweza labda kutumia kununua vitu.

Aah mimi sana sana hupendelea mwanga wa kati ambao labda hauwezi kudhuru labda macho yangu maanake mimi nina shida ya macho pale na natumia miwani hivi nikipata labda mwanga ambao ni mkali unaweza ukanithuru macho lakini nikipata mwanga wa kati napata kwamba labda ninaweza kuangalia kwa urahisi.

Mimi sana sana huwasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa njia labda ya moja kwa moja. Si lazima labda tuweze labda kuenda pale ofisini ili labda tukaweza kukosoana ama kuwasiliana kuhusu jambo ambalo labda tuwezi kukubaliana hivi. Tunakubaliana kwa njia ya moja kwa moja maanake sisi tuna urafiki sana.

Naam mimi namkumbuka sana mwalimu wangu ambaye alikuwa anaitwa Bii Kimani ambaye alinifunza kiswahili katika labda shule ya upili pale. Sitasema kwamba alikuwa rafiki yangu maanake alikuwa nam labda rafiki mwingine ambaye labda alikuwa anamzingatia sana Lakini ni sawa maanake ni dunia.

Sera ya kampuni ambayo naiona muhimu sana ni wakati ambao labda watu wawe wanafika kwenye kazi kwa wakati unaofaa maanake ni muhimu sana kazi ikaweza kutekelezwa.

Mimi sana sana napendelea labda mfumo mpya wa iPhone ambao labda natumai kwa mba siku moja pia mimi minitaweza labda kuwa na simu kama ile lakini napendelea sana mfumo huo manake inaonesha labda mtu ameweza labda kuendelea katika kimaisha.

Zoea nzuri ambao labda nimeweza kujenga ni kuhakikisha kwamba kila siku nakunywa maji safi nafanya mazoezi nahakikisha ya kwamba afya yangu ipo katika hali nzuri hivi naona kwamba hilo ni zoea nzuri sana nililojenga.

Naam mimi hugawanya taka zangu nahakikisha kwamba karatasi karatasi zipo pamoja nahakikisha kwamba chakula chakula kipo pamoja na nahakikisha kwamba labda zile takataka ambazo zimevunjikavunjika ambazo zinaweza labda zikanidhuru kwa namna moja ama ingine zipo kando. Ili kuhakikisha kwamba takataka zangu zimeweza kuhifadhiwa kwa jinsi.

Mimi sana sana upendelea t-shirti, manaki t-shirti hua labda pale ipo nzuri, unaweza ukalala nayo, na unaweza pia ukaenda nje nayo hivi t-shirti, unaweza ukaivalia pale nyumbani, na unaweza pia ukaivalia labda ukiweza, labda kuenda katika shugli zako za.

Na mimi sana sana hutumia mitandao ya kijamii ambayo labda inaweza ikafanya mawasiliano yawe raisi Ukilinganisha na labda kupigia simu moja kwa moja hivi Naona kwamba mitandao ya kijamii ni unaweza pia ukatuma picha, ukatumiwa picha na ukaweza kutumiwa labda mambo mengine ambapo uwezi ukayaona ana kwa ana kutumia labda mawasiliano ya simu ya moja kwa moja.

Mimi njia ya usafiri ambao mimi hutumia kila siku ni matatu. Anake naona kwamba matatu zipo katika kila mahali. Unapata kwamba kutoka mahali uliopo kwenda mahali pengine kuna matatu mingi. Sana ambazo zinashiriki katika labda hiyo.

Jambo ambalo ni la dini na ni muhimu sana kwangu ni kuwa gigisha kwamba ni na maendeleo ya kinaafsi. Hivi natumai kwa mba dini itanifanya labda itanifunza kuwa mtu mzuri ikilinganishwa na mtu ambaye nilikuwa wakati ambao sikuwa nimejiunga na dini.

Mimi sana sana hupendelea suruali. Manake ukiwa na suruali ni rahisi sana uweze labda kuzuru mambo mengi na kuweza labda kuenda kwa safari ndefu. Ikilinganishwa na sketi. Manake sketi huenda labda ukapatwa na baridi iwepo kunyeshe ama kuwe na upepo.

Mimi sana sana hutumia gps maanake gps ni rahisi kuipata inapatikana tu pale kwenye mitandao ya kijamii ama pale kwenye simu lakini sasa ramani huenda ikakupoteza kidogo maanake gps inansauti ambayo inakuambia labda uweze kuenda kidogo labda uweze kurudi nyuma kia.

Aah mimi chakula ambacho nakipenda zaidi ni chakula cha pilau ama pale wali imetayarishwa ukageuka pilau. Hivi ni viungo sana sana aina aina ambavyo vinaweza kuletwa pamoja pamoja na nyama nyama pale na napenda kukula nyama iki ikishirikiana na pili.

Naam mimi ni mtu ambaye labda ni mbunifu sana. Manake ninaweza labda nikazigeuza shida zangu na zikawa labda zinanipa kipaumbele. Ama mtazamo mpya hivi nikiwa na shida. Mimi sana sana huwa sishindi nikitatua labda nikijishugulisha na shida. Mimi utafuta labda pale sului.